Kwa sasa sijiwai kuenda kwenye tamasha lolote la mziki Lakini labda siku moja ama labda nina panga kuenda siku moja Nina tamani sana kuenda kwenye tamasha la mziki Tamasha labda ya mziki ambao labda niliwai kuenda ni zile tamasha ambazo tulikuwa tunaenda tukiwa shuleni Lakini hata si kuenda ilikuwa labda ilikuwa inaandaliwa na shule yangu kwa hivo Nilikuwa mmoja wao lakini mimi mwenyewe sijai kuhudhuria tamasha Sijai kuparticipate kwenye tamasha lolote la mziki Lakini labda ningependa kuenda siku moja sabu ninapenda mziki kidogo na ninapenda kuona watu wakifanya hiyo atu ni nzuri.

Wakati wa furaha kujifurahisha kwangu labda utapata kwamba labda nina ile hiyo ndiyo siku ambayo labda nitatafuta labda marafiki kidogo ama familia tununue labda pombe kidogo hivi tuketi chini tunywe labda tukizungumza na labda kusikiza muziki pia ninapenda kusikiza muziki ama nini ingine ambao mimi hufanya wakati wa furaha labda nitaenda labda kutembea ama utapata kwamba pia naweza nikajinunulia kitu ambacho nitakila nisikia nimefurahia labda hiyo siku naweza nikala ice cream ama nijinunulie kuku hivi kitu ambacho kitanifurahisha.

Nguo ambazo ninapenda kuvaa ni nguo ambazo siyo Siyo official si nguo za kiofisi mimi ninapenda kukuwa Casual ninapenda kuvaa nguo ambazo ni very casual maramingi utapata kwamba mimi huwa navaa t-shirt na na na suruali aina ya sweatpants ninapenda kuvaa t-shirt na sweatpants ndizo mbazo utapata maramingi mimi uvaa Mimi ee na labda kama kuna kibaridi hivyo nitavaa pia hudi hivyo ndiyo mimi huvaa maramingi mahali kwingi ninapokuenda mimi huvaa hivyo.